Kila asubuhi ninapoamka kwanza mimi huanza na kupiga swali na kuomba mwenyezi mungu ili aweze anionekania siku yangu iwe nzuri niweze kufanya yote ambayo nimesema nitatenda kisha naenda bafuni na kuoga baadaye natengeneza kiamshakinywa na natayarisha mtoto ili aweze kuenda shule kusoma baada ya hapo mimi navaa nguo na natoka nyumbani nikelekea kazini.

Tukio lile muhimu sana katika maisha yangu ni kuzaliwa kwa mtoto wangu kwa sababu nilipata furaha sana kukuwa mama pia tukio lingine muhimu kwa maisha yangu ni kupata kazi nzuri ambayo ninaipenda ikaweza kuniwezesha kusafiri katika nchi zingine za dunia.

Inategemea na kama nina nguo mingi sana za kufua lakini mara mingi mimi hufua mara moja kwa wiki na hiyo ni siku ya juma mosi, siku ya juma mosi ndiyo siku ambayo nimetenga ya kufua nguo, lakini wakati mwingine nikiona kuwa nina nguo mingi ama nguo ambayo ninataka kuuvaa hiyo siku ni chafu mimi huwa naifua hata katikati ya wiki.

Wafanyi kazi wapya mimi huwakaribisha kwanza kwa kuwasalimia na kuwaelezea vile ambavyo kazi ni kukunaka na vile ambavyo kazi ni sisi hufanya kazi ili waweze kujua ni nini tunayofanya na ni nini inayotakikana wafanya baada ya hapo ni kuwaonyesha pale ambabo wataketi na kuwasaidia wakue na kila kitu ambacho wanahitaji ili waweze kufanya kazi yao.

Ndio. Mimi hupenda kujaribu vyakula vipya lakini pia niko na kitu ambayo inaitwa texture problem pale ambapo mimi hushindwa wakati mwingine kukula chakula tu chochote kwa sababu niko na tumbo sensitive lakini mimi hupenda kujaribu vyakula vipya ili niweze kupata ladha mpya niweze kujaribu culture za watu wengine mpya.

Ushauri ambao ningepez ningependa kumpa mtu mwingine ni kwa kuwa afuate Mungu afanye mambo mazuri asif asiyaskize mambo ambayo watu wanasema awe yeye ak akuwe na uk ukarimu na awe na mtu mzuri na ata atayafuatilie mambo yote ambayo anataka kuyafanya.

Kazi za dharura mimi huzishugulikia kwa kuzifanya before deadline ifike ili niweze kuyakamilisha before wakati wa kumaliza ufike mimi hupiga research yaani nataka kujua topiki ambazo zinahusiana na kazi hiyo ili niweze kuyakamilisha wakati unaofa.

Mara nyingi wikendi mimi huenda kuwatembelea marafiki napiga usafi nyumbani na pia kuenda soko ili niweze kununuwa vitu ambavyo nitakavyo vitumia wakati wa wiki pia mimi hupenda nje kuenda nje na watoto wangu kuwapeleka kwenye maji ya kuogelea ili waweze kufurahi.

Ndiyo mimi hutumia mitandao ya kijamii, sana sana mimi hutumia mtandao wa whatsapp, twitter na tiktok. Teknolojia ilikuja ikatusaidia kuwasiliana na watu kwa hivyo mimi hupenda kutumia mitandao hili niweze kuwasiliana na watu Ata kama wako mbali na mimi kwa sababu mtandao umesaidia, tunaeza wasiliana na mtu yoyote.

Ndiyo nimeshai kusafiri na ndege nimesafiri na ndege kwenda mkoa wa pwani yaani Mombasa nikaweza kwenda kuona bahari na bichi pia mwaka wa elfu mbili kumi na nne niliweza kusafiri kwenda kwenye nchi ya egypt nikaweza kwenda kuona pyramids na kutalii nchi hiyo.

La hasha sipendi kupanda milima kwa sababu nitachoka mimi sina nguvu ya kuweza kupanda milima hadi pale uko juu Nilijaribu sikupata kuenda kwenye milima wa ngong kupanda lakini nilishindwa kuyamaliza milima yote saba na sikupendelea hiyo experience.

Kitabu ninacho kipenda sana ni kitabu ambachokimeandikwa na mwandishi moja anaitwa John Kiriamiti, kitabu hicho kinaitwa my life in Crime ni hadithi, ninapenda kitabu hicho kwa sababu kinasimulia maisha ya jamaa mmoja ambaye alikuwa mwizi, inaonyesha vile alianza, alingilia kati ya wizi, vile alifanya wizi na hadi mwishoe, hadi akashikwa na polisi Hikio kitabu hicho sikushauriwa na mtu yeyote ni kisome niliweza kukisikia kwenye tv watu wakizungumzia na nikataka kuenda kulisoma na ningependa sana kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo kwanza nimesoma kitabu kingine cha huyo mwandishi ambacho kinaitwa my life with a criminal na bado alianikio kitabu ni kizuri.

Ndiyo ninapenda chakula kitamu mimi hupenda sana kupika chakula tamu ili familia yangu ieze kukula chakula kitamu kufuraisha watu ninapenda kupika chakula kama keki kutayarisha juisi kupika pilao kwa sababu huwa tamu na ni chakula mbacho familia yangu inapenda.

Ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu nitaweza kuketi na nitaweza kusoma ama kusikiza muziki bila watu kunisumbua lakini pia wakati mwingine mimi hupenda pahali pa kelele kama kwenye disco ili niweze kuenda na kudensi na kujiburudisha na marafiki.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya spicy yani chakula ambacho ni kina pilipili na kina utamu kina ukali kwa umbali kwa sababu chakula hicho huwa kizuri aina ya chakula hiyo yenye ukali ninayo pendelea ni kama pilau kama biryani na nyinginezo.

Ndio, ninapenda maua, maua ambayo ninapenda sana ni maua ya rose, yani red roses, maua ya rose ya nyekundu kwa sababu huwa inakaa vizuri na inanukia vizuri, ninapenda kupewa maua na marafiki zangu ama na bwana yangu, pia ninapenda kupea marafiki zangu maua kwa sababu maua nionyesho ya upendo na pia mimi hupenda kuweka maua kwenye nyumba ili nyumba ikae vizuri na inukie vizuri.

La hasha siishi mahali ambapo nilizaliwa mkoa wa Muranga katika Central Province. Nikiwa mdogo mwaka wa 1198 mwezi wa Julai lakini sasa tulihamia kwenye mkoa wa Nairobi kisha tukaenda kwenye mkoa wa Kiambu kuishi. So kwa hivi sasa siishi siishi mahali ambapo nilizaliwa.

Wakati ambao nahitaji msaada kazini mimi huuliza ama kuomba msaada kwa mtu ambaye najua anaeza nisaidia ama mtu ambaye najua anajua jibu ama anajua namna ya kutekeleza kazi hiyo kama hakuna mtu yeyote karibu mimi huenda kwenye mtandao na kufanya research ili niweze kujua kufanya kazi yangu.

Kila siku mimi hutumia njia ya kusafiri na gari mimi hutumia kenya kuna kitu kuna gari ambazo zinaitwa matatu ama nganya ambazo hucheza muziki. Mimi hiyo ndio mimi hutumia kuenda kazini kwa sababu huwa inalipisha pesa kidogo si kama aina zingine za gari na pia inafika pale ambapo nahitaji kuenda haraka na kwa usalama.

Mara nyingi wakati wa wasiwasi mimi hupenda kuomba mwenyezi mungu ili anisaidia pia ni huwa ninaenda naketi chini na punga afya ili niweze kurelax baada ya hiyo mimi hula chakula ambacho kitanisaidia kurelax pia ama naenda kitandani na kujikelea ili niwache kuwa na wasiwasi.

Na mimi hupenda chakula cha haraka yaani kwa lugha ya kimombo inajulikana kama fast food Mimi hupenda chakula cha haraka kwa sababu unaweza kikula wakati wowote. Si lazima uende jikoni upike ni haraka unaeza enda tu kwa duka ununuwe na uweze kukula pia huwa kitamu. Aina cha chakula cha haraka ambacho na kipenda ni kama kutoka kwa hoteli ya KFC ambayo inauza chipsi na kuku pia kutoka mkahawa wa java ambao pia una aina nyingi za chakula na pia kukula kitu ambacho inaita smocha huku kenya.

Mahali ninapoishi ni mtaa unaoitwa juja nyumba ambayo naishi ni apartment na huwa nikona neighbors wa karibu na mimi mazingira eneo hili huwa safi na pia huwa na watoto wengi ambao wanacheza nilihamia huku kitambo miaka kama tano iliyopita eneo hili ya kile ambacho nakipenda ni kwa kuwa kuna maji masafi na maji mazuri pia mazingira ni mzuri na huwa nakuna usalama ila huwa sihisi raha hapa ambapo naishi.

Tabia ninayo ipenda kwa watu wengine ni watu wenye tabia nzuri, watu wakarimu, watu wanaupendo, watu ambao unaeza wategemea kwa jambo lile lolote kama rafiki yangu, huwa mzuri sana na ana ukarimu na hiyo ni tabia ambayo naipendelea kwake.

Wakati wa likizo mara nyingi mimi hupenda kuenda kutembelea marafiki wangu na pia napenda kupeleka mtoto wangu kwenye maji ya kuogelea ili aweze kufurahi ama happy na wakiwa na marafiki zake pia mimi hupenda kuenda kuona wazazi wangu na kustaarabu.

Ndio mimi hupenda kucheza michezo ya video kwa sababu huwa inafurahisha kucheza mchezo wa video ambayo naucheza saa hizi ni mchezo ambayo na ito plans vs zombie na pia anacheza crossword crossword puzzle na sodoku hii husaidia ku mimi kupitisha wakati na kusaidia kutoa wasiwasi wakati ambayo nina wasiwasi.

Harufu ambayo ninaipenda ni harufu ya vanilla kwa sababu huwa inanukia vizuri kama kwa mfano nikona perfume ya vanilla inayoitwa anga na ambayo kunukia vizuri na huwa inafanya nihisi vizuri pia ninapenda harufu ya pineapple ama nanasi.

Mimi huenda mara moja kwa wiki mahali pa ibada na hiyo huwa siku ya jumapili, lakini wakati mwingine pia mimi huenda jumatano kulingana na kama kuna sherehe, kama sherehe ya easter. Lakini mara nyingi zile mimi huenda mahali pa ibada mara moja siku ya jumapili.

Hali ya hewa ya leo ni kunajua kunajua kali na mtu anahisi joto sana kwa sababu kunajua kwa wakati huu ni mevaa t-shirt na kaptura kwa sababu kunajoto ili niweze kuhisi vizuri huwa sipendi aina hii ya hewa huwa sipendi wakati ambapo kunajua wakati kama huu ambayo kunajua mimi upenda kwenda kuogelea ama kukunywa kinywaji kibaridi.